Napenda mikutano ikiandaliwa vizuri na yenye lengo wazi. Mikutano ya aina hii huwa na muda uliyopangwa. Hoja zinazojadiliwa kwa utaratibu na maamuzi yanayo fikiwa kwa uwazi. Pia hupendelea mikutano ambayo inahusisha ushiliki wa kila mtu. Maoni yanaheshimiwa na majadiliano yanafanyika kwa heshima.

Napendelea t-shati. T-shati nirahisi kuvaa na hunifanya njisikie huru na nikiwa na utulivu. Hasa katika shughuli za kila siku. Pia zinafaa katika hali nyingi kama kazi sio rasmi. Matembezi au wakati wa kupumzika. Hata hivyo, kwa hafla rasmi au kazini naweza kuchagua shati ili kuonekana nadhifu na mwenye heshima.

Wakati wa mwikari, mi hujistawisha, kwa kupumzisha, na kujihusisha na shughuli zinazoniongezea maarifa na furaha. Napenda kusoma vitabu. Kujifunza ujuzi mpya au kufatilia masomo mtandaoni. Pia mi hutumia muda na familia na marafiki ili kujenga mahusiano mazuri. Zaidi ya hayo, kujitahidi kufanya mazoezi nyepesi na kutembelea maeneo mapya. Jambo linalo nisaidia kufungua akili na kurudi kazini. Nikiwa na nguvu na motisha mpya.

Stadi muhimu kazi yangu ni mawasiliano mazuri. Nidhamu na uwezo wa kupanga kazi. Mawasiliano hunisaidia kuelewana vizuri na wenzangu na kufikisha taarifa kwa usahihi. Nidhamu hunifanya niwe mwaminifu, kuwajibika, na kufuata taratibu za kazi. Pia uwezo wakupanga kazi hunisaidia kutumia muda vizuri, kutangulia yaliyomuhimu na kukamilisha majukumu kwa ufanisi.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuendesha gari. Juzi ungenisaidia kusafiri kwa urahisi. Kuokoa muda na kuwa huru zaidi katika kutekeleza shughuli zangu za kila siku. Pia ungekua muhimu katika kazi na majukumu mengine. Hasa pale inapohitajika kufika maeneo mbalimbali kwa wakati.

Kushirikiana vizui na timu, mi huwasiriana kuwa wazi na kusikiriza maoni ya wenzangu kwa makini. Mi huwakikisha na timiza majukumu yangu kwa wakati ilikuepuka kuwa mzigo kwa wengine. Pia nikotayari kusaidia pare inapoitajika na kushiriki mawazo yangu kwa heshima. Saidi ya hayo, mi uheshimu tofauti za watu. Kufuata maamuza ya pamoja na ufanya kazi kwa bidi ili kufanikisha marengo ya timu kwa moja.

Napendelea kitada kizuri. Si kigumu sana wala si laini kupita kiasi. Kitanda kizuri hufanya usingizi wangu uwe wa kupumzika vizuri. Huku nikihisi faraja na msaada mwfaka kwa mgongo na misuli yangu. Pia husaidia kuamuka nikiwa na nguvu na tayari kwa shughuli za siku hio. Kwa hivyo ni muhimu kwa afya yangu na starehe yangu ya kila siku.

Napenda harufu ya maua safi kama maua ya waridi au jasmini Harufu hizi hunifanya nijisikie mtulivu na furaha na pia hufanya mazingira kuwa mazuri na ya kupendekeza saidi ya hayo, harufu nzuri hutoa hisia na amani na kutusaidia kupumzika baada ya siku yenye shughuli nyingi.

Na lshiriki katika jamii yangu kwa kushirikiana na wengine katika shughuli za maedeleo na kusaidiana pahali inapohitajika. Mara nyingi hushiriki katika kazi za usafi na kwa mazingira. Mikutano ya kijamii na shughuli za kujitolea. Pia hujitahidi kuwaheshimu watu wote. Kutoa ushauri pale ninapoweza na kushirikiana ili kudumisha amani na umoja katika jamii.

Ili kuleta mazingira, mimi hujaribu kupunguza hataka nikwa kutumia tena vitu vinaweza kutumika. Kupanda miti na kushiriki katika kampeni za usafi wa mazingira. Pia mimi huchagua kutumia njia rafiki kwa mazingira. Kama kutembea kwa miguu au kutumia usafiri wa umaa pale, magari pale inapowezekana. Zaidi ya hapo, mimi hujitahidi kuwa na tabia za kuokoa maji. Na nishati nyumbani na kazini.

Ndiyo napenda kucheza ngoma kucheza ngoma hunipa furaha na kunisaidia kujiachilia kwajili ya msongo wa mawazo Pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi ya mwili na kujenga afya jema Zaidi ya hayo ngoma huniruhusu kujieleza na kushirikiana na wengine Jambo linaloimarisha mahusiano na kunifanya nijisikie huru na mwenye furaha.

Penda juisi ya embe. Juisi ya embe ni tamu. Yenye ratha nzuri na hunipa guvu. Pia ina vitamini nyingi ambazo ni nzuri za afya. Mara nyingi, hua naifurahia ikiwa bariti. Hasaa wakati wa joto. Kwasababu huniburudisha na kunifanya nijisikie vizuri katika maisha kila siku.

Napenda zaidi kutazama michezo hasa socker kutazama michezo hunipa burudani na hunifanya njisikie nimeshirikika hata kama sichezi. Pia hupenda kucheza michezo mara chache kwa ajili ya mazoezi na afya ya mwili. Lakini kutazama hunipa nafasi ya kufurahia michezo bila kuchoka sana kama mchezo wa uwanjani.

Napendelea kutumia basi au matatu kama njia ya usafiri kila siku. Njia hizi nirahisi zinanisaidia kuokoa gharama na zinaweza kunifikisha karibu na sehemu nyingi ninazo hitaji kuenda. Zaidiya hayo, wakati mwingine napenda kutembea kwa miguukwa umbali mfupi. Kwa sababu hunisaidia kuwa naafya jema na hu nifanya nijisikie hai na mwenye nguvu.

Mwandishi wa vitabu ninayependa ni Ken Walibora. Ninapenda kazi zake kwa sababu anaandika kwa maneno yenye mvuto. Yenye hadithi zinazofudisha na kuhamasisha. Vitabu vyake vinanifundisha mambo mapya. Hunifanya nifikirie kwa undani na kuupanua mtazamo wa maisha. Zaidi ya hayo, anaweza kuandika hadithi zinazogusa hisia na kushirikisha utamaduni za maisha ya watu wa kawaida. Jambo ambalo hunifanya nishiriki hisia na adili zake kwa urahisi.

Nahimiza ushirikiano katika timu kwa kusikiliza wenzangu kwa umakini na kuthamini maoni yao. Pia hutoa ushauri kuna msaada pale inapohitajika. Huku nikihakikisha kila mmoja anahusiana vizuri na wengine bila ubaguzi. Napenda kushiriki mawazo yangu kwa heshima na kuhimiza wengine kutoa mawazo yao pia.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kuzungumza na kushirikiana katika shughuli za kila siku. Mara nyingi tunaka pamoja tukila. Tukicheza na kushirikiana mambo yaliyo tokea siku nzima. Pia napenda kushiriki nao katika shughuli kama kutembea. Tazama vipindi au kushiriki kishereheb za kifamilia.

Ndiyo, napenda kufanya kazi za nyumbani. Kazi shizi hunifanya nijisikie mwenye kuwajibika na hunisaidia kujifunza kujitegemea. Pia husaidia kuweka nyumba safi yenye mpangirio nzuri. Jambo linalowafanya wote wanaoishi hapo wajisike vizuri. Ingawa wakati mwingine inaeza kuchosha. Naona ni muhimu kwa maisha ya kila siku na mshikamano wa familia.

Napendelea mfumo wa Android. Mfumo huu ni rahisi kutumia unachagua nyingi za programu na hunipa uhuru wa kubadisha mipangilio ya simu kulingana na mahitaji yangu. Pia, hupatikana katika simu za aina na bei tofauti. Jambo linalofanya uwe rahisi kufikia watu wengi.

Kampuni yakiteknoloji ninayoiamini ni Google. Ninaiamini kwa sababu inatoa huduma za programu nyingi ambazo zinanisaidia katika maisha kila siku. Kama barua pepe, ramani, tovuti za utafiti na programu za elimu. Pia kampuni hi inaendelea kuboresha teknolojia yake kila wakati. Kutoa usalama mzuri kwa watumiaji na huduma zinazofanya maisha kuwa rahisi na ya manufaa.

Ninajikinga kwa jua kali kwa kuvaa mavazi yanayofunika mwili vizuri na yenye rangi nyepesi. Pia natumia kofia au mwavuli inapowezekana ilo kupunguza mwanga wajua moja kwa moja. Zaidi ya hapo najitahidi kunywa maji mengi ili kuepuka upungufu wa maji mwilini na kukaa sehemu zenye kivuli wakati wa jua kali.

Napenda kuvaa nguo rahisi na zinazotoa faraja. Kupendelea nguo safi nadhifu na zinazofaa nazinazofaa mazingira ninayo kwenda kama tisheti na suruali kwa matumizi ya kila siku. Pia napenda nguo ambazo si nzito sana. Na zinazo niruhusu mwili kupumua. Hata hivyo kwa hafla rasmi au kazini. Huchagua mavazi yanayoonekana yenye heshima na mpangilio mzuri.

Napenda kufanya kazi na wengine. Kufanya kazi na timu hunipa nafasi ya kubalishana mawazo. Kujifunza kutoka kwa watu tofauti na kupata suluhisho bora zaidi. Pia usaidia kugawana majukumu kupunguza mzigo wa kazi na kujenga mshikamano. Hata hivyo, ninaweza pia kufanya kazi peke yangu. Pahali inapohitajika. Hasaa kwa kazi nazohitaji umakini wa pekee.

Mimi nilipenda sana kucheza na wenzangu na kushiriki michezo mbalimbali. Pia nilifurahiya kusoma hadithi. Kuchora na kusikiliza hadithi kutoka kwa wazazi au walimu. Shughuli hizi zilinifanya nijiskie huru na mwenya furaha. Pia zilinisaidia kukuza ubunifu na kujiamini mapema katika maisha yangu ya utotoni.

Program ya simu nayotumia kila siku ni whatsapp. Hii ni kwa sababu huniruhusu kuwasiliana haraka na familia marafiki na wenzangu wa kazi kupitia ujumbe simu au video Pia hutumika kushirikiana habari muhimu kushiriki picha na nyaraka na mara nyingine kupata taarifa za haraka kuhusu mambo mbalimbali.

Ndio, napenda kutumia video kwa mawasiliano mara kwa mara video huniruhusu kuona uso wa mtu ninayeongea naye. Kuaminiana, vizuri zaidi na kuelewa hisia zake kwa urahisi. Hii ni muhimu hasa wakati wa mazungumzo kwenye kazi au kujadiliana na familia au marafiki walioko bali. Zaidi ya hapo mazungumzo ya video hufanya mawasiliano kuwa moja kwa moja. Yenye ufanisi na ya kuvutia kuliko ujumbe wa maandishi yetu.

Napenda zaidi chai. Chai hunipa utuivu na hunifurahisha hasa asubui au wakati wa mapumziko. Pia nirahizi kuadaa na hunisaidia kuanza au kuedelea na shuguri zagu nikiwa na guvu. Hata hivyo, wakati mwingine naweza kunywa kahawa inapo itajika. Asa ninapo itaji kuongeza umakini.

Ndiyo, mara nyingine nimewahi kununua tikiti za tukio. Hii ni kwa ajili ya kukwenda kweye michezo. Tamasha au hafla za kijamii. Kununua tikiti huni kuna niruhusu kuhudhuria tukio kwa urahisi, kufurahia burudani na kushirikiana na wengine. Pia hufanya mpangilio kuwa rahisi kwa sababu najua nafasi yangu, tayari na sihitaji kukosa tukio hilo.